Kwa kweli napenda upepo wa AC lakini kwa kiasi tu. Sipendi baridi kali kiasi cha kunifanya nijisikie vibaya au kukosa raha. Napendelea upepo wa wastani, unaofanya chumba kiwe chepesi, hewa iwe safi na mwili ujisikie umetulia. Ukiwa hivyo akili pia hutulia na inakua rahisi kuzingatia. Hasa ninapokuwa nafanya kazi au nasoma. AC hunisaidia sana wakati wa joto kali, hasa usiku au wakati wamchana, jua linapokuwa kali. Kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri bila kutokwa na jasho. Hata hivyo, kama kuna hewa ya asili, safi kama upepo wa kawaida au dirisha likiwa wazi wakati mwingine napendelea hiyo kwa sababu huwa nahisi kawaida zaidi. Kwa ujumla napenda AC ikiwepo kama chaguo la kunisaidia inapihitajika lakini kisiwe cha kulipitiliza. Uwiano mzuri kati ya baridi na joto ndio muhimu zaidi.

Napenda filamu zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana. Aina ya ninazofurahia zaidi ni kama namba ya kwanza filamu za mapenzi, hasa zile zinaonyesha hisia za ukweli. Changamoto za mahusiano na namna watu wanavyokuwa pamoja. Ya pili, napenda filamu za maisha halisi ama drama kwa kingereza. Zinazonifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha, maamuzi na tabia za binadamu. Cha tatu ni filamu za vichekesho ama comedy kwa sababu zinanisaidia kupumzika, kucheka na kuondoa mawazo. Cha nne ni filamu ya upelelezi au siri. Napenda zile zinazonifanya nitafakari na kubashiri kitakachofuata hadi mwisho. Cha nne ni filamu za kuhamasisha zinazohusu mafanikio kushinda changamoto au safari ya mtu kutoka chini hadi juu. Sipendi sana filamu za vurugu ambayo vurugu nyingi au hofu kali kwa sababu napendelea kitu kinachonipa utulivu na kuniacha na hisia nzuri baada ya kumaliza kutazama.

Napenda sana mkate laini na wenye latha nzuri. Hasa ule unaobaki freshi hata baada ya muda kidogo. Aina zinazo nifuraisha ni kama mkate wangano. Napenda kwa sababu ni nzito kidogo unashiba na unaladha ya asili. Nyingine mkate wakahawia unanifanya nijisikie nimeshiba kwa mdamrefu na ni mzuri kiafya. Nyingine pia ni mkate wenye mbegu. Kama ule wenye ufuta au alizeti kwa sababu, unaladha ya ziada na unakua na mwonekano mzuri. Nyingine, mkate laini mweupe hasa ukiwa moto au umetoka kuokwa huwa mtamu sana ukieza kuila na chai. Kwa ujumla, napenda mkate usiwe mkavu sana wala mgumu na uwe na harufu mzuri. Pia mkate ambao umepakwa siagi au kuliwa na chai ya moto ni kitu kinachonipa raha sana.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye ma maana na utulivu. Ambapo nafanya kile ninachokipenda na pia nachangia kwa njia ya ya chanya katika maisha ya wengine. Ningependa kufikia kiwango ambacho najitegemea, nina uhuru wa kufanya maamuzi yangu na nina kazi au shughuli inayonipa heshima na kuridhika moyoni. Pia nina ndoto ya kuendelea, kujifunza na kukua. Si tu kutu kuta kitaaluma bali pia kibinafsi. Kuwa mtu mwenye busara, huruma na naelewa watu tofauti. Ningependa siku moja kuangalia nyumba nyuma na kusema kuwa nilijaribu kwa dhati. Nilikuwa na niliacha alama nzuri katika maisha ya watu niliokutana nao. Kwa kifupi, ndoto yangu kubwa, si tu mafanikio ya mali, bali maisha yenye kusudi, amani na furaha ya ukweli.

Ndiyo, napenda sana kupika, lakini zaidi napenda kupika kwa utulivu na kwa mapenzi. Si kwa haraka au shinikizo. Kupika, kunanipa nafasi ya kupumzika na kujali ninachokula. Napenda sana kujaribu mapishi rahisi, lakini yenye ladha nzuri. Hasa chakula cha nyumbani, kinacho kumbusha faraja. Napenda kupika vyakula kama wali, chapati, mboga, mayai na vyakula vinavyoweza kubadilisho kulingana na kile kilichopo. Pia, kuna furaha fulani unapopika alafu watu wanakula wanafurahia chakula chako inakutia moyo sana. Sio kila siku huwa na hamu ya kupika, lakini nikipata muda na hali ya utulivu kupika huwa kama tiba kidogo ya akili.

Ndiyo namkumbuka sana mwalimu mmoja, alikuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu ya shule. Alikuwa mwalimu aliyefundisha kwa moyo, si kwa kulazimisha. Alikuwa mkali kidogo darasani, lakini nje ya darasa alikuwa anaelewa na mwenye kutia moyo. Alijali sana wanafunzi, hasa wale waliokuwa wanapitia changamoto. Kilichofanya nimkumbuke zaidi, ni namna alivyokuwa, akisisitiza nidhamu, kujiamini na kufanya bidii bila kukata tamaa. Maneno yake, na ushauri wake bado ya nakuja akilini, hata sasa. Hasa ninapokutana na changamoto. Alinionyesha kuwa mwalimu mzuri anaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya mwanafunzi.

Kwa sasa, najihusisha zaidi na maswala ya kazi na kujifunza kwa vitendo. Hasa maeneo yanayohusu huduma kwa watu, mawasiliano na kujiboresha binafsi. Ninapenda sana mambo yanayohitaji kufikiri, kusaidia wengine na kutatua changamoto za kila siku. Nilivyo chagua njia hii, nilichagua njia hii pole pole na si kwa haraka. Ilitokana na uzoefu wa maisha, mambo nilivyo pitia na kugundua kuwa napata furaha zaidi ninapokuwa nikiwasiliana na watu. Kusikiliza na kusaidika kutatua matatizo. Kadri muda ulivyo pita nilijiona nikivutiwa zaidi na kazi au masomo yanayohusisha watu kuliko vitu vya kifundi sana. Kitu wa ninachokipenda zaidi, kitu ambacho napenda zaidi ni kujifunza kila siku. Hakuna siku inayofanana na nyingine. Kila kuna changamoto mpya, mawazo mapya au mtu mpya wa kujifunza kutoka kwake. Pia napenda ile hisia ya kujua hua ninachofanya kinaweza kuwa ya maana kwa mtu mwngine. Changamoto ninazo kutana nazo kubwa ni shinikizo la mawazo na wakati mwingine kukosa uhakika wa mwelekeo. Kuna nyakati unajitahidi lakini matokeo hayaonekani haraka au unajilinganisha na wengine. Pia wakati mwingine inakua ngumu kusawazisha kati ya, kujifunza, kufanya kazi na kujipumzisha. Kitu ambayo ningependa kubadilisha, ningebadilisha mfumo wa shinikizo na haraka sana. Ningependa mazingira yanayotoa nafasi ya kukua polepole, kufanya makosa na kujifunza bila hofu. Pia, ningependa kuwa na uhakika zaidi wa mwelekeo wa baadae bila kuhisi kama ninafukuzwa na muda. Kwa ujumla, bado niko kwenye safari ya kujitambua na kujijenga najifunza kukubali kuwa kukua ni mchakato si mbio.

Kwa kweli kuna sera kadha za kampuni ambazo mimi naona ni muhimu. Hasaa, pale unapofanya kazi kama HR, admin au customer service. Hizi ni zile ambazo zinasaidia kujenga mazingira ya kazi, yenye heshima, uwazi na ushirikiano. Haya ni baadhi ya niliyoongeza kwa ambayo inahitajika nani muhimu katika kampuni. Ya kwanza, ni sera ya heshima na usawa. Kampuni inapaswa kuwa na sera ya inayozingatiya heshima, kwa kila mfanya kazi, bila ubaguzi wa rangi, jinsia, dini au asili. Hii inasaidia kuunda mazingira ya kazi, yenye amani na ushirikiano. Ya pili, sera ya mawasiliano wazi. Ni muhimu kampuni kuwa na kanuni za mawasiliano wazi. Ambazo zinarahisisha kufahamu majukumu, malengo na matokeo. Hii inasaidia kupunguza, mkanganyiko na matatizo yasiyo ya lazima. Ya tatu, sera ya usalama wa kazi, na afya. Kampuni inapaswa kuwakikisha wafanyikazi wako salama, wakiwa na mazingira ya kazi safi, na kwamba maswala ya afya na usalama yanashugulikiwa ipasavyo. Ya nne, sera ya maendeleo na mafunzo. Kampuni inayotoa mafunzo na fursa za ukuwaji kwa mfanyikazi wake, inaongeza motisha, ufanisi na ubunifu. Hii inasaidia wafanyikazi kukuwa pamoja na kampuni. Yatano, sera ya uwajibikaji na uwazi. Kampuni inapaswa kuwa na kanuni, zinazoelezea uwajibikaji wa kila mfanyikazi, uwazi katika kufanya maamuzi na uwajibikaji wa rasilmali. Hii huongeza, kuwaminiana na heshima kimaadili. Kwa ufupi, sera zinazolinda wafanyikazi, zinatoa fursa za ukuwaji na zinaongeza uwazi, ni muhimu zaidi kwa kampuni ya yoyote ile inayopenda kuwa na mazingira chanya yenye tija na yenye heshima. Ikiwa ni vyema sana kuwa na sera, katika kampuni.

Napendelea sana kufanya mazoezi yangu wa asubui, hasa wakati mwili bado umelala kidogo na akili iko fresh. Kwanzia asubui, kuna nipa nguvu, unasaidia kuamsha mwili na kunifanya nijisikie tayari kwa siku nzima. Pia, napenda ile hisia ya utulivu baada ya mazoezi. Unapoanza siku na ukiwa na mwili na akili safi. Hata hivyo, kuna nyakati zingine napenda kufanya mazoezi jioni. Hasa ikiwa siku ilikuwa ndefu au yenye changamoto nyingi. Mazoezi jioni usaidia kupunguza mkazo, kunifanya nipumzike na mara nyingi huwa na faida ya kuleta usingizi nzuri. Kwa kifupi, asubuhi ni bora kwa kuanza siku kwa nguvu, lakini jioni ni nzuri kwa kupumzika na kutulia baada ya shughuli nyingi. Nyakati hizi zote zinafaida tofauti. Inategemea, tu ni siku na hali ya mwili.

Napenda sana kujifunza vitu vipya vinavyonipanua ufahamu wangu na kunisaidia kuwa bora. Kwa sasa baadhi ya mambo ninayoendelea kujifunza ni nambari ya kwanza ujuzi wa kidigitali. Kama kutunia programu mpya za ofisi, zana za usimamizi, wa kazi mtandaoni au kujifunza kuhusu AI na teknolojia zinazoboresha utendaji kazini. Cha pili ni uongozi na usimamizi wa timu. Jinsi ya kuongoza watu kwa njia yenye motisha, kuunda utamaduni nzuri wa kazi na kushughulika changamoto ya wanafanyikazi. Ya tatu, ujuzi wa lugha au mawasiliano. Napenda kuboresha jinsi ninavyowasiliana na watu, haswa kuandika barua, ripoti au mawasiliano wa kitaalamu. Cha nne, study mpya za kibinafsi. Kama kusimamia wakati vizuri zaidi, kutatua matatizo kwa ubinifu au kuendeleza tabia za afya na ustawi wa akili. Napenda kujifunza kila kitu kinachonifanya niwe bora zaidi, kiakili, kikazi na kibinafsi. Mazoezi ya kujifunza kila siku hata kidogo hunifanya nijisikie naendelea kuwa.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kuchagua. Napenda zaidi kusoma maoni yanayoni jenga, yanatoa uzoefu wa ukweli, au yanayoni saidia kuelewa mtazamo wa watu wengine. Maoni kama hayo hunisaidia kujifunza, kufikiria kwa upana, na wakati wengine kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, sipendi sana kusoma maoni yaliyojaa matusi, lawama, au chuki, kwa sababu maranyingi hayana msaada na yanaweza kukuondolea utulivu wa akili. Kwa kawaida, nikiona mjadala unaanza kuwa wa hasira au usio na mwelekeo na chagua kujiondoa. Napenda maoni yenye heshima, hoja na busara kwa sababu mtandaoni pia ni mahali pa kujifunza na kubadilishana mawazo sio tu kubishana.

Mimi binafsi napiga picha marachache, sikila siku. Mara nyingi napiga picha pale ninapokua na kumbu kumbu, maalum, au tukio ambalo napenda kuhifadhi. Kama sherehe, safari, au jambo la kipekee, lililo tokea. Siku za kawaida napendelea kuchukua picha ndogo ndogo tu, kama kumbu kumbu, zafuraha, ndogo au manthari, mazuri, inayoana. Sipendi kupiga picha kila siku. Kwa sababu napenda pia kuwa na wakati wakuishi, tukio bila kuangalia kamera kila wakati. Picha kwangu ni nijia ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Sikitu cha kila siku.

Kwa kawaida situmii muda mrefu sana mtandaoni usiku. Mara nyingi ni kati ya muda mfupi wa kuangalia ujumbe kusoma kifupi au kuwasiliana na mtu muhimu kisha ninajitahidi kupumzisha akili. Napendelea kutozidisha matumizi ya mtandao usiku kwa sababu ninao usingizi mzuri na ni muhimu sana kwa afya na akili ya mwili. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo naweza kukaa mtandaoni kwa muda mrefu kidogo, hasa kama kuna jambo muhimu la kutimiza. Kujifunza kitu kipya au kuzungumza na mtu ambaye ni muhimu kwangu, lakini nikiona usingizi unaanza kuathirika nachagua kuiacha. Kwa ujumla napenda kuthibiti muda wa mtandao usiku ili nipate mapumziko ya kutosha na kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu.

Mazingira ya kazi ambayo napenda ni ile ya utulivu, ya heshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi. Napenda pale ambapo, kila mtu ana heshima, anaheshimiwa mawazo yake yanahesabiwa na kuna uwazi katika maamuzi ya kazi. Pia napendelea mazingira ambayo yanatoa fursa za kujifunza na kukua. Si tu kwa kifedha, bali pia kitaaluma na kibinafsi. Napenda pale ambapo kuna mchanganyiko, wa changamoto na fursa. Hivyo kila siku, unajisikia, unaongeza, ujuzi, au kufanya kitu chenye maana. Mazingina ya kazi yenye usawa na nidhamu nzuri pia ni muhimu sana. Ambayo hauna ubaguzi, migongano na ya binafsi. Inashughulikiwa kwa heshima na kila mtu anajua majukumu yake. Napendelea mazingira ya kazi ya heshima ushirikiano wazi na fursa za ukuwaji ambacho yananifanya nijisikie vizuri na kufanya kazi kwa furaha.

Kwa kawaida, silali sana kuchelewa usiku. Mara nyingi nalenga kulala kati ya saa nne hadi saa tano usiku. Ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu asubui. Napendelea ratiba ya kulala ilivyo tulivu kwa sababu inanisaidia kuwa na akili timamu na mwili wenye nguvu siku inayofuata. Hata hivyo, kuna nyakati chache ninaweza kukaa hadi kuchelewa zaidi. Labla kama kuna jambo muhimu la kumalizia kitu cha kujifunza au tukio maalumu. Lakini nikifanya hivyo mimi hujaribu kufidia kwa kupumzika zaidi siku inayofuata. Kwa ujumla napenda kusawazisha kati ya muda wa kupumzika na majukumu. Kwa sababu usingizi nzuri ni muhimu sana kwangu.

Aina ya nyumba ninayoishi, naishi katika nyumba ya kawaida ya familia. Si kubwa sana, lakini yenye nafasi ya kutosha. Nyumba inachumba cha kulala, sebule, jikoni, na bafuni. Ni nyumba iliyo rahisi na ya starehe inayonifanya nijisikie nyumbani. Ya pili, mazingira na eneo napoishi ni jiji, lenye mchanganyiko wa makazi na biashara ndogo ndogo. Na watu ni wakarimu, kuna shule, maduka, na baadhi ya maeneo ya burudani karibu. Jambo linalonifurahisha maisha ya kila siku. Hali ya hewa ni nzuri kwa muda mwingi, na kuna miti na sehemu ndogo za kupumzika ambazo huongeza utulivu. Kwa sababu nilihamia hapa, sikumbuki tarehe kamili lakini nilihamia hapa katika kipindi cha shule ya msingi. Hivyo nili nimejenga historia na mahali hapa. Mazingira ya majirani wamenisaidia kuendelea na maisha yangu kwa urahisi. Kile nachopenda kuhusu eneo hili ni kwamba iko na amani na utulivu wa majirani na urahisi wa kupata vitu muhimu kama maduka, shule na huduma za afya. Pia napenda kuwa karibu na maeneo ya kijani kwani hunisaidia kupumzika akili baada ya shughuli za siku. Kwenye usalama na raha kwa ujumla nahisi salama na nafurahia maisha hapa ingawa kama kila sehemu kuna changamoto dogondogo za usalama au kelele za majiran.i. Lakini mazingira ya ujumla, heshima ya watu na urahisi wa huduma hunifanya nijisikie vizuri sana kwa kuishi pande hii.

Ndiyo napenda sana kula samaki, napenda kwa sababu ni chakula chepesi, chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kiafya. Samaki iliyopikwa vizuri, iwe ya kukaanga, au kuchemsha, au kukupikwa kwa mchuzi, huwa tamu sana, hasaa ukiwa na wali au ugali. Napenda zaidi samaki ambaye ni fresh mwenye viungo vya kutosha lakini vizivyo zidisha ladha ya asili. Pia napenda ile harufu nzuri ya samaki unapokuwa unampika inafanya hata hamu ya kula iongezeke. Hata hivyo sipendi samaki mwenye mfupa mingi sana kwa sababu inaeza kukera wakati wa kula. Kwa jumla samaki ni moja ya vyakula vinavyo nifurahisha mara kwa mara.

Ndiyo nimewai safiri mahali po tofauti tofauti pazuri, kumbukumbu hizo bado ziko kwa akilini mwangu. Mojawapo ya maeneo ninavyopenda ni mashamba ya kijani na milima yenye mandhari nzuri. Ambapo unaweza kuona anga safi, upepo nzuri na utulivu wa kweli. Hali kama hiyo inafanya uweke kando, mafadhaiko ya kila siku na ujisikie uko mahali na kelele ya mji, uko yani mbali na kelele ya mji. Pia napenda kwenye fukwe na maeneo ya maji, pale unapoweza kutembea karibu na pwani, kusikiliza mawimbi na kufurahia jua. Mazuri haya hutoa raha, furaha na wakati wa kutulia na mawazo yako. Kwa ujumla, mahali pazuri kwangu ni pale ambapo unaeza kupumzika, kufurahia mandhari na kuondoa ile stress siyo tu kuwa na burudani, bali pia kupata amani ya akili.

Kuna jambo tofauti ambayo nafanya ili kuongeza uzalishaji wangu na kuhakikisha napata matokeo bora zaidi katika kazi yangu na masomo au masomo. La kwanza kupanga muda. Napanga siku yangu mapema nikitumia kalenda au orodha ya kazi. Ili kujua ni nini cha kufanya kwanza na kipi kinaweza kusubiri. Hii inasaidia kuepuka kupoteza muda na kufanya kila kitu kwa utaratibu. Ya pili, huweka malengo madogo na makubwa. Naanza kwa kugawa kazi kubwa, kuwa sehemu ndogo ndogo na zinazo weza kufanyika kwa urahisi. Kila kipande, kinachokamilika, hunipa motisha ya kuendelea. Ya tatu, kuzidisha umakini ama kwa kingereza focus. Napunguza vichocheo vinavyoweza kunivuruga kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Hii inasaidia akili yangu kuwa kwenye kazi, pekee na kufanya kwa haraka na kwa ufanisi. Ya nne, kupumzisha kwa muda mfupi, kupumzika. Napumzika kidogo kila baada ya muda fulani kama dakika tano hivi ama kumi ili kuepuka uchovu wa akili. Hii huongeza umakini na ubunifu baada ya kurudi klini. Ya tano kutumia zana za kazi kwa busara. Napenda kutumia tijia au programu zinazorahisisha kazi kama kalenda, noti za digitali au zana za kupanga kazi. Hii huokoa muda na kufanya kazi iwe rahisi. Kwa upangilio umakini kupumzika na kutumia zana sahihi, ndiyo mikakati ninayotumia kuongeza uzalishaji wangu.

Zawadi nzuri ambayo niliwai kupata ya maana kibinafsi siyo ile ghali kimwili. Kwa mfano nilipokea kitabu kilicho badilisha mtazamo wangu au kilichonipa motisha na nilihisi kuwa mtu aliyjetoa zawadi, alijua sana kile nilichohitaji. Pia nilipokea maramoja kitu kidogo kilicho tolewa kwa moyo wa dhati. Kama kadi ya shukrani, yenye maneno mazuri au kitu cha kufanya kazi chenye maana. Izo zawadi zimenifanya nijisikie kuthaminiwa na kuonyesha kuwa kazi watu walinielewa. Zawadi nzuri sio lazima iwe ghali, mbali ni ile inayojitokeza na yenye thamani ya kihisia. Inayo kufanya ujisikie furaha na pia kuthaminiwa.

Aina ya mnyama ambayo na mfuga ni mbwa. Ningependa kufuga mbwa ni mnyama anayejulikana kwa uaminifu na ukaribu wake na binadamu na anafaa sana kwa kuwa rafiki wa nyumbani. Mwonekano wake namfikiria akiwa na manyoya fupi nalaini macho yenye mwanga na uso unaonyesha urafiki. Awe wa ukubwa wakati, asiwe mkubwa sana, wala mdogo sana, ili iwe rahisi kumtunza na kucheza nae. La tatu tabia au mwenendo wake, ningependa iwe mchangamfu, mtiifu na mlinzi. Lakini pia mwenye upole, awe anapenda kucheza, kutembea nje na kuwa karibu na watu, hasa wakati wa mapumziko. La nne, kitu ambacho kinanichekesha anachofanya, ningependa awe na tabia ya kukimbia kwa furaha anaponiona au kucheza na mkia wake bila kuchoka. Pia mbwa wana tabia ya kufanya vitu vya kuchekesha kama kujaribu kuongea kwa sauti zao au kulala kwa mikao ya ajabu. Kwanini napenda wanyama wa kufugwa na waporini? Napenda wanyama kwa sababu wananipa furaha upendo wadhati na kunifundisha huruma. Wanyama wa kufugwa hunipa urafiki na faraja. Huku wanyama wa porini hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kulinda mazingira.

Napenda sana mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja na mbio za masafa ya kati. Pia napenda kuruka juu na kuruka mbali, pamoja na mchezo ya kuogelea. Kwa nini napenda mchezo hii? Napenda mchezo hii kwa sababu inaonyesha nguvu, nidhamu na kujituma kwa kiwango cha juu sana. Ni mchezo inaitaji mandalizi ya mdamrefu, subira na imani binafsi, jambo linalo vutia sana. La tatu mchezo olimpiki na ufrahia kutazama. Mbio za riadha hasa pale wanariatha wanaposhindana kwa sekunde chache sana. Ushindani huo hunifanya nijisikie msimamu msisimuko na heshimo kubwa kwa juhudi zao. Mchezo wa olimpiki ninaempenda, napenda wana mchezo wanao onyesha nidhamu, unyenyekevu na heshima, bila kujali wanashinda au wanashindwa. Wana mchezo kama hawa hunivuta kwa sababu wanawakilisha roho ya kweli olimpiki. Na hisia zangu wakati wa mchezo olimpiki huwa na sisimuko fahari na Motisha. Inanifanya niamini kuwa bidii na uvumilivu vinaweza kumfikisha mtu mbali. Na hunikumbusha umuhimu wa kuendelea kujaribu bila kukata tamaa.

Napenda kuchora na pia kupaka rangi, hasa kama njia ya kujieleza na kupumzika. Kuchora hunipanafasi ya kuwacha mawazo yatembee bila shinikizo. Na kupaka rangi hunisaidia kutulia na kufurahia mchakato bila kuzingatia sana matokeo ya mwisho. Napenda zaidi kuchora vitu rahisi kama maumbu, mandhari au michoro ya mawazo. Alafu kupaka rangi taratibu. Si lazima iwe kazi ya kitaalamu. Kinachonifurahisha ni ile hali ya kutulivu na furaha inayonipa wakati ninafanya hivyo.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia mahali ninapoishi sasa kwa sababu ya mabadiliko ya maisha kama masomo, kazi, kutafuta mazingira bora ya kujijenga, kuhama kulinipa fursa ya kuona maisha kwa mtazamo tofauti, kukutana na watu wapya na kujifunza kujitegemea zaidi. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado ninahisia za kipekee nayo kwa sababu ndipo nilipoanza safari yangu ya maisha. Ninapo litembelea hunikumbusha kumbukumbu za utoto na hunipea hisia ya nyumbani. Kwa hiyo, ingawa siishi huko bado lina nafasi muhimu moyo mwangu na bado natembelea pande hiyo.

Napenda kula chakula chepesi lakini kinacho nishibisha jioni. Mara nyingi napendelea chakula ambacho hakinitoshi, sana tumboni kabla ya kulala. Lakini bado kinanipa nguvu ya kutosha. Kwa mfano napenda kula wali, na mboga, ugali, na mboga, au samaki, au wakati mwingine viazi, ndizi au mayai. Kama nimechoka sana chakula rahisi kama supu au chai na mkate pia hunitosha. Napenda chakula cha jioni ikiwa cha utulivu kisicho kizito sana na kinachonifanya nijisikie vizuri kabla ya kupumzika siku.

Ninashugulikia wateja kwa heshima uvumilivu na kusikiliza kwa makini. Huwa naanza kwa kumsikiliza mteja ili kuelewa vitu tatizo au hitaji lake kabla ya kutoa majibu. Hii humfanya ajisikie kusikilizwa na kuthaminiwa. Pia nina hakikisha ninawasiliana kwa lugha iliyo wazi na utulivu. Hata kama mteja ana hasira au ana changanikiwa. Najitahidi kutobishana bali kutafuta suluhisho linalofaa pande zote. Kama siwezi kutatua tatizo mara moja humjulisha mteja hatuwa zinazochukua na muda anaoweza kutarajia kupata msaada. Zaidi ya yote ninazingatia uaminifu na uajibikaji nikikosea nakubali kurekebisha. Lengolangu ni kuhakikisha mteja anaondoka akiwa ameridhika na ana imani na huduma niliotoa.

Mara nyingi nacheza na marafiki au watu wa karibu. Hasaa pale tunapopata muda wa kupomzika. Inaweza kuwa mchezo ya kawaida kwa mazungumzo ya kufurahisha, michezo ya ndani au hata michezo ya nje inapowezekana. Wakati mwingine pia nacheza pekee yangu. Kama kusikiliza muziki, kufanya mchezo mdogo ya akili au shughuli zinazoburudisha. Lakini zinanipa utulivu. Inategemea hali ya muda niliyokuwa nao. Napenda kucheza na watu, ninaojisikia huru nao kwa sababu kucheka na kufurahia pamoja na kupunguza mawazo na kuimarisha mahusiano.

Napenda sana kutumia GPS kwa sababu inanirahisishia safari na kunipa uhakika wa mwelekeo sahihi. Hasa ninaposafiri kwenda mahali ninapofahamu, nisipofahamu, sorry. GPS hunisaidia kuona njia mbadala, kuepuka foleni na kufika kwa wakati bila msongo wa mawazo. Hata hivyo, kuna wakati napenda pia kutumia ramani ya kawaida au kuulizia watu. Hasa ninapokuwa natembea taratibu au nataka kujifunza vizuri mazingira ya eneo. Njia hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na mahali na kukumbuka njia kwa urahisi. Kwa ujumla GPS ni chaguo langu kuu kwa urahisi lakini ramani na kuuliza watu hutoa uzoefu wa kipekee wa kujifunza na kugundua maeneo mapya.

Kiongozi mzuri, anapaswa kuwa na mchanganyiko wa sifa, ya kibinadamu na pia uwezo wa kuongoza watu kwa busara. Baadhi ya sifa muhimu ni la kwanza uadilifu na uaminifu. Kiongozi mzuri, anasema ukweli, anasimama na maamuzi yake na anajenga imani kwa watu anaowaongoza. La pili, uwezo wa kusikiliza. Kiongozi anapaswa kusikiliza mawazo, changamoto na maoni ya wengine bila kubeza. Hii ufanya watu wajisikie kuthaminiwa. Mawasiliono mazuri. Aweze kueleza malengo, matarajio na muelekeo kwa uwazi na kwa lugha inayoeleweka kwa wote. La nne, huruma na kuelewa kiongozi anaelewa kuwa watu ni tofauti na wanachangamoto zao. Huruma, hujenga, uhusiano na heshima. La tano, uwezo wakufanya maamuzi. Awe na ujasiri wakufanya maamuzi, hata pale yanapokua magumu na kuajibika kwa matokeo. La sita, kungoza kwa mfano. Afanye yale yanayotarajia wengine wafanye, tabia yake iwe kilelezo wa timu. La saba, kwezesha na kuhamasisha wengine. Kiongozi mzuri, huinua wengine, huwapa nafasi ya kukua na kuhamasisha kutoa uwezo wao wote. Kwa ujumla, kiongozi mzuri, si yule anayetoa amri tu, bali ni yule anayejenga watu. Anaongoza kwa moyo. Anaacha athari chanya kwa timu na jamii.

Ninashughulikia mabadiliko kazini kwa akili iliyo wazi na mtazamo chana. Nikitambua kuwa mabadiliko ni sehemu ya ukuaji. Kwanza, hujitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko. Kwanini yanayotokea na yanamaanisha nini kwa kazi au jukumu langu. Hii hunisaidia kupunguza hofu na mchanganyiko. Pili, huwa najifunza haraka kile kipya kinachohtajika. Iwe ni mfumo mpya, utaratibu mpya au njia mpya ya kufanya kazi. Na uliza maswali pale inapobidi na natafuta taarifa ili nijisikie tayari badala ya kupinga mabadiliko. Tatu, kujaribu kubaki mnyumbufu na mwenye subira. Najua ni kila kitu kitakwenda kisawa mara moja. Hivyo, hujipa na wengine muda wakuzoea. Pia, kujitahidi kusaidia wenzangu pale wanapokuwa na changamoto. Naona mabadiliko kazini kama fursa ya kujifunza, kuboresha ujuzi na kukua badala ya kitu cha kuogopwa.